Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi, wa muda, na ushirikiano na wenzangu. Mawasiliano mazuri husaidia kueleza mawazo na kuelewa wengine usimulizi usimamizi wa muda husaidia kufanikisha kazi kwa wakati na ushirikiano unasaidia unarahisisha kufanya kazi kama timu. Pia stadi za usikivu na kujifunza mambo mapya ni muhimu kwani hunisaidia kushughulikia changamoto kwa urahisi.

Mimi hutumia simu yangu hasa kwa mawasiliano na kupata taarifa nazungumza na familia na marafiki kupitia simu na mitandao ya kijamii na pia hutumia kusoma habari kujifunza vitu vipya au kutafuta taarifa muhimu. Wakati mwingine huwa natumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video. Lakini hujaribu kutoitumia kupita kiasi ili nipate muda wakufanya mambo mengine. Nakumbuka sana simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya Neon Ray. Ilikuwa simu nzuri kabisa ambaye nilipenda. Na katika utumizi wangu wa simu nahakikisha ya kwamba ikifika muda wakulala ambapo ni saa nne usiku. Ninaizima simu nanitaiacha. Panapo fika asubui nikiamka saa kumi na mbili.